Ninafua nguo mara mbili ama tatu kwa wiki na huwa inalingana na ratiba yangu na kiasi cha nguo ninazazitumia. Kwa kawaida napenda kupanga siku maalumu za kufua, ili kuhakikisha nguo zangu zimebaki safi wakati wote. Pia inasaidia kusimamia muda wangu vizuri na kuepuka kufua kwa haraka au kwa msongamano wa kazi. Kwa kufanya hivi naweza kudumisha usafi na mipangilio katika maisha yangu ya kila siku.

Mimi naweza penda kujifunza ujuzi kama vile ujenzi kutumia teknolojia mpya au kutafuta mbinu za kisayansi. Napenda kujifunza kwa kuchanganya mazoezi na nadharia. Yaani si tu kusoma au kusikiliza bali kujaribu kitu mwenyewe ili kuelewa vizuri.

Kwa maoni yangu sera muhimu zaidi ya kampuni ni ile inayohakikisha uwezo wa kushirkisha uwazi na heshima kwa wafanyikazi wote. Sera hiyo inapaswa kuzingatia madile ya uwajibikaji, usawa na usalama kazini. Pamoja na kuhimiza maendeleo ya wafanyikazi kupitia mafunzo na fursa za ukuaji.

Ndiyo ni mewahi kushiriki mashindano kadhaa hasa yale yanayohusiana na ufundi, teknolojia na mafuzo ya kitaaluma. Napenda kushiriki mashindano kwa sababu yananisaidia kujaribu ujuzi wangu, kujifuza kutoka kwa wengine na kuboresha mbinu zangu.

Napenda kutembea semu tulivu na zenye mazingira mazuri kama vile mbuuga ya wanyama, maeneo ya kijani au barabara zisizo na msongamano. Kutombea katika maeneo kama hayo kuna nisaidia kutuliza mawazo, kupata he wa safi na kujitafakari.

Ndio napenda muziki wa jadi kwa sababu inanigusa kiutamaduni na inanisaidia kuelewa historia na maadili ya jamii yangu. Muziki wa jadi pia unanipa utilivu na hisia ya utambulisho. Hasa ninaposikiliza ala na nyimbo zenye ujumbe kwa kina.

Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kimataifa, hasa yanayousiana na siasa, teknolojia na maswala ya kijamii. Hii inanisaidia kuelewa muktadha wa dunia na kuona jinsi mambo yanavyoshirikiana kote duniani.

Asubuhi napenda kunywa chai au kahawa ya kawaida kwa sababu ilanisaidia kwa mkavizuri na kupata nguvu ya kwanza siku. Wakati muingine pia napenda maziwa au maji ya matunda hasani napo itaji kitu kilicho laini na chenye lishe. Kinywa cha asubuhi kwangu ni muhimu ili kuweka mwili na akili katika hali nzuri kwa shughuli za siku mzima.

Mimi napendelea tishati kwa sababu ni rahisi, inafaa kwa shughuli za kila siku, na pia inanipea raha zaidi kuliko shati. Hata hivyo kwa matukio rasmi au kazi, napenda kuvaa shati kwani linanipa sura ya heshima na kitaaluma.

Kushirikiana na timu, mimi napenda kushirikisha mawazo yangu waziwazi na kusekileza wenzangu kwa makini. Napenda pia kugawa majukumu kwa usawa, kusaidia wenzangu pale wanapohitaji msada na kushirikiana ili kufanikisha malengo ya pamoja.

Ndiyo, napenda kulima bustani kwa sababu kunanipa utulivu wa akili na furaha ya kufanya kazi na mazingira ya asili. Kulima kunanisaidia pia kujifunza uvumilivu na uwajibikaji. Kwani mimea huhitaji uwangalizi wa mara kwa mara.

Chakula ninachopenda zaidi ni sukumawiki na wali kwa sababu ni kipekee, chenye lishe na kinanipa nguvu za kuendelea na shughuli za siku. Pia napenda vyakula vinavyopikwa nyumbani kwani vina ladha halisi na hisia ya utulivu.

Napenda keki ya chokoleti kwa sababu inaladha tamu inafaa kwa hafla mbali mbali na inanipa furaha kidogo kila nikila kipande. Pia napenda keki za matunda hasa pale zinapokuwa na matunda safi kwani zinatoa ladha ya asili na nichenye lishe.

Mimi napenda umbwa kwa sababu ni waaminifu, wanaurafiki na ni raisi kushirikiana nao mbwa unipa furaha na isia ya ulinzi na pia napenda jinsi wanavyoweza kuwa sehemu ya familia ingawa paka nao wana mvuto wao mimi napendelea zaidi mbwa kwa sababu ya tabia yao ya kucheza na kushikamana na binadamu.

Kila siku mimi hufanya mazoezi ya kuchukua muda kidogo kuamsha mwili na kuimarisha afya. Hii inaweza kuwa kutembea, kukimbia kidogo au kufanya mazoezi ya mwili nyumbani. Napenda pia kujumuisha mazoezi ya kupanua misuli na kufanya mvuto wa kidogo ili mwili uwe na nguvu na usiwe na maumivu.

Mimi napendelea kitanda kilicho na faraja mzuri. Si kigumu sana wala laini kupita kiasi. Kitanda kama hicho kina nisaidia kulala vizuri usikumzima na kwamka nikiwa nanguvu. Pia napenda kitanda chenye mka mzuri na mto unaofaa. Kwani inafanya usingizi wangu uwe mzuri na usihusiane na maumivu au kutojisikia vizuri.

Usiku kabla ya kulala, mimi hupanga mambo ya kesho na kupunguza shughui zinazoweza kunilazimisha baada ya kucha. Kwa kawaida napenda kusoma kidogo au kusikiliza muziki tulivu ili akili yangu itulie.

Ndiyo napenda kutembea kwa miguu kwa sababu kunanisaidia kupumzisha akili, kuboresha afya ya mwili na kupata mda wa kujitafakari. Kutembea hunipa nafasi ya kuangalia mazingira, kupata hewa safi na kupunguza msongo wa mawazo.

Filamu ninayo ipenda zaidi ni ile ya inayo changanya hadithi ya kuvutia na mafunzo ya maisha. Napenda filamu zinazo husu mapambano, mafanikio na maendeleo ya muhusika kwa sababu zinanipa motisha na kunifanya nitafakari maisha.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kukuza ujuzi wangu na kuwa mtaalam wa kiwango cha juu katika eneo langu ili niweze kuchangia kwa kiwango kikubwa katika mafanikio ya kampuni na kupata nafasi za maendeleo pia nataka kujenga mtandao wa kitaalam na kupata uzoefu wa kutosha unaonisa uwezo wangu.

Mimi huandaa ripoti za kazi kwa mpangilio wa hatua kwa hatua. Kwanza na kusanya taarifa zote muhimu kutoka kwa kazi au mradi uliofanywa. Kisha naunda muhtasari wa malengo. Maendeleo na changamoto zilizo jitokeza.

Ndio napenda kupanda mlima kwa sababu nishughuli inayonipa changamoto, mazoezi ya mwili na hisia ya ushindi. Kupanda mlima hunisaidia pia kuondoa mawazo, kujifunza uvumilivu na kufurahia mandhari ya asili.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wa kushirikiana na wengine kupanga kazi vizuri na kushugulikia changamoto kwa utaratibu. Pia nina nguvu ya kujifunza haraka kutoa mawazo mpya na kufanya kazi kwa umakini bila kupoteza muda.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu inanisaidia kufikiria kwa makini, kupanga mikakati na kushirikiana na wengine. Mchezo ya ubao pia hunipa burudani na nafasi ya kujifunza uvumilivu na kufanya maamuzi bora. Hasaa ninapocheza na marafiki au familia.

Jukumu ninaupenda zaidi kazini ni kuchambua tarifa na kutatua changamoto. Kwani nilinanipa na fasi ya kuchanganya ujuzi wangu na akili yangu kwanjia ya ubunifu. Pia napenda jukumu linalohusisha kushirikiana na wengine kupanga miradi na kuhakikisha kazi inakamilika kwa ufanisi.

Napenda kufanya shughuli zinazotuleta pamoja kama familia kama vile kula pamoja, kuzungumza na kutumia muda wa burudani. Pia napenda kutembea kufanya matembezi mafupi. Kwani kunatupa na nafasi ya kushirikiana kucheka na kuimarisha uhusiano wetu.

Napenda rangi za ukuta za kijani nyepesi, au blue nyepesi kwa sababu zinanipa utulivu na hisia ya amani ndani ya chumba. Pia rangi hizo husaidia kupanua nafasi na kufanya chumba kuwa na mwangaza wa asili na kunisaidia kutulia na kuzingatia wakati niko ndani ya chumba hicho. Kwa hivyo.

Jioni kabla ya kulala, mimi hupunguza shughuli zenye kelele na kuchukua muda wa kupumzika. Napenda kusoma kidogo, kusikiliza muziki tulivu au kuzungumza na familia ili akili ipate utulivu. Pia mara nyingi napanga mambo ya kesho na kuandaa vitu vyangu.

Mimi huhimiza ushirikiano katika timu kwa kushirikisha mawazo yangu waziwazi na kusikiliza wenzangu kwa makini. Napenda pia kutoa msaada pale inapo hitajika na mtu na kushirikiana kwa usawa ili kila mmoja ajisikie nisehemu ya timu. Zaidi ya hayo napenda kuhimiza mawasiliano ya wazi kutoa mapendekezo mazuri na kupokea maoni ya wengine. Kwani hii husaidia kuimarisha nguvu ya timu na kufanikisha malengo pamoja.

Mimi napendelea mwanga wa kati kwa sababu unanipa utulivu wa macho na akili bila kusababisha kuchosha au kuingilia usingizi. Mwanga wa kati pia unanisaidia kufanya kazi kusoma au kupumzika bila usumbufu na unanipa hisia ya hali nzuri na yenye furaha ndani ya chumba.

Mimi ni mtu wa kuamuka mapema. Kwa sababu napenda kuchukua faida ya asubuhi ya mapema. Kwanza kazi na kupanga siku yangu vizuri kuamka mapema kuna nisaidia pia kuwa na muda wa kufanya mazoezi. Kupanga mambo muhimu na kuwa tayari kihisia na kiakili kwa shughuli zote za siku ingawa usiku pia kunaweza kuona faida, mimi napendelea kutumia asubuhi kwa ufanisi zaidi.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale ambapo kuna ushirikiano, heshima na mawasiliano ya wazi kati ya wafanyi kazi. Pia ni muhimu kuwa na uwekaji wa ratiba unafaa, rasilimali za kutosha na mpangilio mzuri wa ufisi.

Ndiyo napenda asali kwa sababu ni tamu, chenye lishe na inaweza kutumika kwa njia nyingi. Napenda kuingiza asali kwenye chai, kwenye matunda na hata kula kidogo kama vitafunio. Zaidi ya hayo asali pia inafaida kiafya kama kusaidia kuimarisha kinga ya mwili na kutoa nishati ya haraka. Hivyo napenda kuifanya sehemu ya lishe yangu ya kila siku.

Ndio napenda kuimba hasa wakati wa kupumzika au nikiwa pekee yangu. Kuimba hunisaidia kujieleza, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza furaha. Si lazima iwe kwa kiwango cha kitaaluma lakini ninafurahia kuimba kwa ajili ya burudani na kujisikia vizuri.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni ushirikiano na kazi ya timu, kupanga kazi vizuri na kushughulikia changamoto kwa utaratibu. Pia ni muhimu kuwa na stadi ya kuwasiliana vizuri kutoa maoni na mapendekezo kwa uwazi na kusikiliza wengine kwa makini.

Ndiyo, napenda kuvaa saa, asapale ninapo itaji kuonekana kita alamu au kupanga muda wangu vizuri. Sa ufanya kazi pia kuwa raisi kuthibiti. Kwani naweza kuona mda kwa araaka bila kuangalia simu. Kawaida napenda saa raisi lakini za kisasa zinazofaa kwa mtindo wangu wa kilasiku wa kazi.

Mimi hufanya jitihada ya kunywa angalau gilasi nane za maji kwa siku, ambazo ni takriban lita moja hadi moja na nusu kulingana na shughuli zangu za siku. Kunywa maji ya kutosha kuna nisaidia kudumisha afya mwili, kutoa nguvu na kuwakikisha ngozi na akili, zipo katika hali mzuri.

Ndiyo napenda kupika kwa sababu kunanipa nafasi ya kujaribu mapishi mapya kuwa mbunifu na kuunda chakula kitamu. Pia napenda kupika kwa familia au marafiki kwani kunatoa furaha ya kushirikiana na wengine na kuona wanaridhika na kile nilichokipika.

Mimi hushughulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi mapema na kuanza mapema kabla ya tarehe ya mwisho. Kila mara ninaweka kipaumbele kwa kazi muhimu kwanza na kukagua maendeleo yangu kila siku ili kuhakikisha sifikii kwenye muda wa mwisho nikiwa na haraka au msongo.

Kampuni ya kiteknolojia ninayoamini ni Google kwa sababu ina historia ya ubunifu, uvumbuzi wa kiteknolojia na kutoa huduma zinazorahisisha maisha ya kila siku. Pia ni namini kampuni hiyo kwa sababu inahimiza ushirikiano, maendeleo ya wafanykazi na ufahamu wa kimataifa, jambo linaloongeza imani yangu kwa bidhaa na huduma zake.

Wakati wa furaha mimi hujifurahisha kwa kutembea au kutumia muda na familia na marafiki, kucheka na kushirikia katika shughuli zetu za pamoja, pia napenda kusikiliza muziki, kuangalia filamu au kufanya kitu kipya cha burudani, kwani kunanipa hisia ya utulivu na furaha ya kweli.

Mimi hukamilisha kazi kwa wakati kwa kupanga kila hatua mapema na kueka kipaumbele kwa majukumu muhimu kwanza. Kila siku naunda ratiba ya kazi na kagua maendeleo na kugawa mda kwa usahihi ili kuhakikisha kila sehemu ya kazi inakamilika bila kuchelewa. Pia ninaweka muda wadharura na kushirikiana na wenzangu pale inapohitajika. Hili kuwa ondoa vikuwazo na kuhqkikisha kazi inafanikishwa kwa ubora na kwa wakati uliopangwa.

Ndiyo napenda kutumia mfumo wa usalama wa videole pale inapowezekana kwani ni rahisi haraka na salama. Mfumo huu unanisaidia kulinda taarifa zangu binafsi na vifaa vyangu bila haja ya kukumbuka nyuela nyingi. Pia ni rahisi kutumia kila siku hasa kwenye simu au kompyuta za kazi.

Asubui hii mimi niliamka mapema, nikafanya mazoezi madogo, kisha nikapanga ratiba yangu ya siku, baada ya hapo nilisoma kidogo na kunywa chai ili kuamka vizuri na kupata nguvu ya kuanza shughuli. Pia nilihakikisha kila kitu kilikuwa tayari kwa kazi, na majukumu ya siku, ili niwe na utulivu na nishati ya kutosha kwa asubuhi nzima.

Ningependa kutembea Barcelona, Hispania, kwa sababu ni jiji lenye historia tajiri, sanaa na mandhari ya kuvutia. Pia kuna mchanganyiko wa utamaduni, chakula kizuri na maeneo mazuri ya kutembelea, ambayo yananipa fursa ya kupata uzoefu mpya na kufurahia mazingira ya kipekee.

Kipaumbele kazini cha mawasiliano ni kuhakikisha ujumbe muhimu, unafikishwa kwa haraka, kwa uwazi na kwa usahihi, hii inahusisha kuwasikiliza kwa makini, kutoa maelezo sahihi na kutumia njia zinazofaa za mawasiliano, ili kuhakikisha kila mtu anaelewa jukumu lake na malengo ya kazi.